Wafanya kazi pia wanapokuja kitu cha kwanza ni kuwakaribisha vyema kuwaonyesha vile ambavyo mambo hufanywa katika huku ma vile ambavyo mambo hufanywa vile ambavyo anaitajika kufanya hile kazi ambayo anaitajika kufanya unamuonyesha hata na anakumkaribisha kwa uzuri na kama hiko mahali ambapo haelewi pia unauliza na tunafanya kazi uzuri kama kuna mahali anataka usaidizi na msaidia ndio.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu mwingine ni kwamba kila mtu, kila mtu, kila mtu ana wakati wake. Usije ukajilinganisha na watu wengine sana, kila mtu ana wakati wake, kila mtu ana wakati wake. Wewe fanya kile ambacho unafanya saa hii, kitu chochote unafanya, unakuwa consistent. Na kila mtu ana wakati wake, kila mtu atafanikiwa tu kivyake. Kwa ivo, sijilinganishe na wengine sana.

Mimi hufua nguo mara moja tu kwa wiki, sana sana siku ya jumamosi, hata ninapoongea saizi nimetoka tu kufua, mimi hufua nguo mara moja kwa wiki, sifui mara zaidi ya hiyo, hata sipendi kufua sana, mimi sipendi kufua kwa hivo, mimi hufua tu mara moja kwa wiki, wikendi, labda jumamosi sana sana ndiyo, mimi hufua.

Ndiyo mimi ninapenda sana kuoga kwa maji ya moto ata kuoga kwa maji ya baridi sipe ninaoga mara moja moja labda kwa sababu pia wanasayansi wanasema iko na manufaa lakini sana sana ninapenda kuoga na maji ya moto maji ya moto kwa sababu pia ndiyo ndiyo comfortable unaoga na unasikia vizuri hii ingine maji ya baridi pia ukioga nayo pia saa ingine unaoga pia ae lakini hausikii vizuri sana lakini maji ya moto unahisi vizuri sana ukioga nayo.

Chakula chakigeni ambacho nimewai kujaribu. Sio ni chakula ambacho nimewai kujaribu chakigeni. Kwasabu vyakula hivi pia vinauzwa kwa hoteli za kifahari huko ambayo pia labda ile pesa ya kununua sina. Kwa hivyo chakula chakigeni ambacho nimewai kujaribu. Sijawaikujaribu Lakini kuna zile ambazo mimi usikia kama kinakavya ni chakula ambayo labda siku moja naeza nikataka kujaribu.

Mwandishi wa vitabu ninaempenda ni mwandishi anaeitwa Robert Greene ni mwandishi ambaye ameandika kitabu cha 48 laws of power ni mwandishi ambaye ninapenda vitabu vyake sana na ni vitabu ambavyo Pia zinavi inabadilisha fikra zako ni vitabu ambavyo ukivisoma unavi inabadilisha jinsi unafikiria.

Kupunguza matumizi ya plastiki, mimi sioni kama kwa level yangu kama kuna kitu ambacho mimi ninawezafanya kwa sababu sasa bidhaa zile ambazo tunauziwa zina plastiki na ni bidhaa ambazo lazima utumie Lakini kitambo kidogo sikuizi tunatumia vikaratasi ambavyo si vya plastiki nadhani zilikuwa zimebaniwa na serikali Lakini bado naziona tu humu kwaivo mimi kwa kiwango changu sioni kama kuna kitu ambacho ninaezafana ili kupunguza matumizi ya plastiki. Hiyo sasa ni wale ambao tunaita manufactures hao ndo wanaeza wakapunguza kusaidia kupunguza matumizi ya plastiki.

Kazi ya nyumbani ninayochukia mimi sipendi kufua kabisa Mimi ninachukia kufua sana sipendi kufua kwa hivo hata nikiwa na pesa kidogo hivi mimi hutafuta mtu ambaye atanifulia Sipendi kufua hata kidogo kwa hivyo ndiyo kazi ya nyumbani ambayo sipendi labda ikifuatwa na kuosha vyombo hivyo kazi hizo sizipendi sana.

AC ninapenda AC sana sana kwenye gari labda kwenye gari sababu huku manyumba mingi hazina AC lakini ninapenda AC inasaidia kidogo labda kupunguza joto inasafisha hewa kwa hivo AC ni muhimu na siezi nikasema siipendi ninapenda AC na ninapenda upepo upepo hivi hicho baridi hivi hewa safi ni nzuri.

Utotoni nilipokuwa mtoto mimi nilikuwa napenda kusoma vitabu vya hadithi Storybooks nilikuwa napenda kusoma storybooks sana Storybooks nilikuwa napenda kwa hivyo utotoni mimi nilikuwa napenda kusoma hadithi sana Ninge soma vitabu nilisoma vitabu vingi sana hizo zile vitabu tamu, si zile motivation, vitabu vya hadithi nilikuwa napenda sana.

Ndiyo mimi ni mimi ununua vitu vingi kwa kutumia simu vitu vyangu hasaa vitu vya ki electronics zangu mingi mimi ununua kwa kutumia simu kutumia apps kama kilmall jumia mimi uzitumia sana kununua vitu kwa kutumia simu.

Pahali pazuri ambapo nimesafiri naeza nikasema kwamba ni wakati ambapo nilienda kule pwani kule Mombasa Ndiyo wakati ndiyo pahali pazuri ambapo mimi nimeenda kuenda kule kuona bahari na kutembea kule pia nilikuwa likuwa safari nzuri na ni safari ambayo nlifurahia sana na ndiyo upo naeza sema kwamba ni pahali pazuri.

Mimi nafadhalisha mbwa. Mbwa ni afadhali kidogo kwa sababu pia saa ingine mbwa hukaa kama ana akili kidogo kuliko paka. Paka utapata kwamba pia kinyesi chao ndani ya nyumba wanakiacha kila mahali lakini mbwa atakuwekea ulinzi na pia ni mnyama mzuri sana. Kwa hivyo mi nafadhalisha mbwa.